Kama nikivuwa kofia yangu ya kazi na kubaki na ile nafsi yangu ya ndani shughuli inayo unasa moyo wangu ni kuuteka muda wangu wote bila mimi kujua. Ni sanaa ya kuandika programu lakini nisisikie vibaya. Si maanishi ile kodi ya kuchosha ya ofisi ni ya kubadilisha rangi ya vitu. Au kurekebisha ripoti za Excel. Hapana, ninazungumzia ile kodi ninayo iandika saa tisa usiku. Wakati dunia imelala na wewe uko pekee yako na kompyuta yako. Ukijaribu kuumba kitu kutoka kwenye utuko. Kwangu mimi, coding ni aina ya uchawi wa kisasa. Fikiria hivi unakaa mbele ya kio tuu. Kwa kutumia maneno ya alama tu chache, zilizo panga kwa mantiki, unazijenga ulimwengu mzima. Unajenga mifumo inayo fikiri, inayo wasiliana na inayo tatuwa matatizo. Kuna hisia ya kiungu katika kuona mistari ya maandishi unayo iandika ikigeuka kuwa kitu hai kinachofanya kazi ni ujenzi. Lakini badala ya kutumia matofali na saruju unatumia mantiki na ubunifu napenda sana ile hali inayoitwa mtiririko. Hii hutokea pale ambapo nazama kabisa kwenye tatizo gumu. Saa zinageuka kuwa dakika na sahau kula nasahau kunywa maji na ulimwengu wa inje unapotea. Inabaki mimi na kodi tu katika hali hio akili yangu inafanya kazi kwa kasi ya ajabu. Ikiunganisha doti ikiona pateni na kujenga solution kama kucheza chess na wewe mwenyewe au kutatua fumbo la maneno ambalo linaibadilika kila sekunde muziki walofi na elektroniki unapigwa kwa mbade. Na sauti pekee inayosikika ni ile taktaki ya vidole vyangu kwenye keyboard. Hiyo sauti ni kama mapigo ya moyo ya ubunifu wangu, lakini shughuli hii ya upande wake wagiza na hapo ndipo penye utamu wake nina zungumzia vita dhidi ya hitilafu. Hakuna kitu kinacho umiza na kufurahisha kama kutafuta kosa kwenye kodi. Unaweza kukua siku mbili ukiangaika na hitilafu ambayo inagoa ama kuondoka. Unajaribu kila njia unakasirika unafunguwa kompyuta kwa asira na kuenda kulala. Lakini na hii ndio sehemu ya kibinadamu zaidi. Unapoenda kuoga na unapoendesha gari ghafla ting jimbul. Inakuja kichwani unakimbilia kwenye kompyuta unabadilisha mstari mmoja tu labda ulikua umesahau alama ya koma au ulitumia variable isio sahihi. Na gafla kila kitu kinafanya kazi. Ile hisia ya yureka inayo kupata wakati huo nitamu kuliko chakula chochote. Ni mchanganyiko wa unafahari ku Saidi haya coding inafundisha kufikiri. Inanilazimisha kuwa na mpangilio katika maisha ya kawaida. Mambo yanaweza kuwa shaghala baghala. Lakini kwenye kodi lazima kuwe na mantiki. Inanipa udhibidi ambao mara nyingi naukosea kwenye maisha halisi. Nikikosea kwenye kodi naeza kufuata na kuanza upya. Kwenye maisha halisi hakuna kutoa. Lakini kwenye kodi ninafasi ya pili ya tatu na ya mia. Hivyo shughuli ya hii kwangu ni zaidi ya taaluma. Ni mahali pangu pa kujificha. Ni jimi ya akili. Nipate ninapo jaribu mipaka yangu ya uvumilivu na akili na mwisho wa siku ninapo ona mtu anatumia mfumo nilio utengeneza na inarahisisha maisha yake. Ninapata jibu la swali la kwanini niko hapa duniane nishughuli ya upweke inayo unganisha watu na hiyo ndiyo sababu ninaipenda kwa moyo wangu watu.